Naam asante sana kwa hili swali. Ningesema ndiyo, mi hupenda kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa tumo si kwa maenzi za kiteknolojia na ni vizuri kuweza kujua na kufahamu teknolojia mbali mbali na teknolojia mpya mpya ndo niweze kuwa nafahamu wa enzi hii na niweze kufanya maisha yangu rahisi na nzuri. Naam, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Naam, asanti.

Naam, asanti sana kwa hili swali. Nimesema ndiyo nimeweza kushiriki kwa mashindano katika shule ya upili, nilieza kushindana katika mashindano ya kisayansi. Na ingawaji sikuweza kushinda, niliweza kujua mengi na kuweza kuelewa mengi kwa mambo ya kisayansi. Naamu, sandi sana. Ndiyo, niliweza kushirikiana kwa mashindano ya kisayansi. Naam.

Naam, asanti sana kwa hili swali. Naomba kwa kuwa naeza kuwa nitaijibu inavyofaa. Kwa kuelewa swali hii, ningesema ilmaarufu kwa kingereza kukua maneja ama maneji pole, niwie radhi. Inategemea? Inategemea. Kama na ajiriwa, ningesema ningependa sana kusimamiwa kwa kuwa inafanya kazi rahisi na kuwa na utaratibu fulani na ikona mwelekeo mzuri ingewaje kasi naam ningesema hivyo napenda kusimamiwa haswa wakati napo ajiriwa ama niko kazini inafanya vitu rahisi sana kuna utaratibu mwema na kuna mwelekeo mwema nao, asante sana.

Sharti kwa hii swali, ningesema rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya nyekundu. Inanikumbusha sana wakati wangu nikiwa utotoni, nilipenda vipindi nyingi sana katika utoto wangu. Moja ikiwa almarufu Samurai Jack, nilipenda sana kwa kuwa ilitoa rangi hiyo kwa jinsi ambayo ilinifurahisha. Kitu ninamiliki na rangi hiyo, naeza sema nina kitabu cha nyekundu. Na ninaipenda sana. Na rangi hiyo hunifanya kuweza kunitia nguvu. Hiyo ndio jinsi inavyo hisi nikiona rangi hiyo. Na rangi nyekundu naiona sana kwa alama za barabara na asante sana.